Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali zinazolenga kusaidia wengine na kuimarisha mshikamano. Kwanza najitahidi kushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira mikutano ya kijiji au mtaa na kazi za pamoja zinazolenga kuboresha mazingira tunayoishi. Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na kuwajibika kwa maendeleo yake. Pia hushiriki kwa kutoa msaada pale inapohitajika. Iwe ni kwa ushauri kushirikiana na wengine katika kutatua changamoto au kusaidia wale wanaohitaji msaada zaidi kama wazee na watoto. Kadhalika ninaheshimu sheria na mila za jamii na kujitahidi kuishi kwa amani na watu wote jambo linalochangia utulivu na mshikamano. Kwa ujumla ninaamini kushiriki katika jamii si kitu tu kwa mtendo kwa matendo makubwa bali pia kwa mambo madogo ya kila siku kama kuonyesha heshima kushirikiana na kujali wengine kwa sababu hayo ndiyo hujenga jamii imara na yenye maendeleo.